Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani. Siwezi kusema nawajua wote kwa undani, lakini kuna majirani wachache nawafahamu vizuri zaidi. Tunasalimiana mara kwa mara na wakati mwingine tunazungumza kuhusu mambo ya kawaida ya maisha. Napenda kuwafahamu majirani zangu kwa sababu kunafanya nijisikie salama na sehemu ya jamii. Kujua watu wanaoishi karibu na mimi, hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kuaminiana. Haswa pale kunapokuwa na jambo la dharura au uhitaji la msaada.

Napanga kazi yangu wa kufuata utaratibu unaonisaidia kuwa na mwelekeo na kutumia muda wangu vizuri. Kwanza kabisa, kwanza kwa kutambua kazi zote nina zohitaji kufanya iwe ni za shule, kazi au majukumu ya nyumbani. Maranyingi huziandika kwenye daftari au kwenye simu yangu ili nisisiza hao na niweza kuziona kwa urahisi. Baada ya hapo, huweka vipaumbile kulingana naumuhimu na muda wa kukamilisha kila kazi. Kazi ni zilizo na muda mfupi wa mwisho huzifanya kwa kanza Kisha zile zi sizo na haraka sana njia hii uni saidia kuepuka msongomano wa mawazo na kufanya kazi kwa utulivu.

Hapana, sinia ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa, lakini napenda sana wazola kuwafuga. Ndege ni viumbe wazuri na wenye kufutia, hasa kwa sauti zao nzori na rangi zao za kufutia. Kwa na ndege nyumbani kuna waza kuleta furaha na utulivu, hasa unapuwasikia wakimba subui. Ingawa sinia ndege, nimewahi kuona na kuatunza kwa muda mfupu ndege wa watu wakaribu nami, kama vile kuku au njiwa. Kupitia hilo, nimejifunza kwa kufuga ndege kuna itaji wangalizi mzuri, chakula sahihi na mazingira salama ili wawena afia njema.

Mahali pa kihistoria ningependa sana kutembelea ni Fort Jesus iliopo Mombasa, Kenya. Nimekua nikisikia sana na kusoma mengi kuhusu eneo hili na ningependa kuliona kwa macho yangu ili kulielewa vizuri historia yake. Fort Jesus ni alama muhimu ya historia ya ukoloni na biashara ya pwani ya Afrika mashariki. Hasa katika karne za nyuma. Ningependa kutembelea Fort Jesus kwa sababu inaonyesha mchanganyiko wa tamaduni mbali mbali kama vile wa Arabu, wa Reno na wa Afrika wapuani. Kutazake za kale, silaha za zamani na vyumba vya kihistoria zinyatoa picha halisi ya mwesha wakati huo Pia, nigependa kujifunza kusuma mapambano na mabadiliko ya liotokea kabla na bada ya ukoloni.